Asubuhi ya siku ya mvua, napenda kukaa ndani ya nyumba na kunywa kinywaji cha moto kama chai ama kahawa. Baada ya hapo, huchukua muda kusoma vitabu na kufanya kazi za shule. Sauti ya matone ya mvua, hunisaidia kuzingatia masomo yangu vizuri zaidi.

Ndiyo mimi hupiga kura kuna sababu mbili ambazo mimi hupiga kura ya kwanza ni uniwezesha mimi kama mwana nchi kutoa maoni yangu kuhusu aina ya uongozi ni nao utaka kupitia kwa kura mimi kama mwananchi huchagua viongozi ninao waamini hawata nipigia na kunia uminifu watatumika kwa uaminifu haki na uwajibikaji.

Kwanza, mimi hutumia mtandao kwa masoma yangu kupitia simu au kompyuta. Utafuta taarifa muhimu kwa kazi za shule kusoma maelezo na ziyada za kuangalia video za mafunzo. Hi husaidia kuelewa masomo kwa uraisi zaidi kuliko kutegemea vitabu pekee. Pili mimi hutumia muda wangu mtandaoni kuwasiliana na marafiki na familia.

Programu yenye mi hutumia kwa kila siku inajita Whatsapp. Programu hii ni muhimu sana katika maisha yangu kwa kila siku kwa sababu inanisaidia kuwasiliana kwa urahisi na watu wa mbali mbali. Kupitia Whatsapp naweza kuzungumza na familia yangu, marafiki na waalimu bila gharama kubwa. Whatsapp inanisaidia kutuma na kupokea ujumbe picha video na hata sauti.

Ninapofika nyumbani jioni kwanza napumzika kidogo ili kupunguza uchovu. Baada ya hapo hunawa mikono na uso kisha kubadilisha nguo. Kisha namsaidia mzazi au familia kufanya kazi ndogo ndogo za nyumba kama kufagia kuosha vyombo au kupanga nyumba. Baada ya kazi hii hufanya kazi zangu za shule kama vile kusoma vitabu kufanya mazoezi na kuandika kazi za darasani.

Kwanza, mimi hupanga ratiba ya kazi zangu. Ninapopewa kazi huandika chini na kugawa muda wa kuifanya kulingana na ugumu wake. Hii hunisaidia kujua ni kazi gani inaanza mapema na ipi inaweza kusubiri kidogo. Kupanga muda hunisaidia kuepuka msongamawano wa kazi.

Uzoefu wa kazi ulio nifundisha zaidi ni ule nilioupata wakati nilipoofanya kazi ya kujitolea katika duka la reja reja wakati wa likizo ingawa kazi hiyo haikuwa na mshahara mkubwa ilinipa mafunzo muhimu ambayo yamenisaidia katika maisha na masomo yangu.